Ndio, nimewahi kushiriki mashindano. Si ya mchezo, bali ya kuandika insha nilipokuwa shule. Nilishiriki katika mashindano ya kitaifa, kuandika kuhusu maana ya umoja. Nilijitahidi sana. Nikisoma vitabu vingi, kuzungumza na wazazi na walimu, na kisha kuandika kwa moyo wote. Hakuna kompyuta wakati huo, niliandika kila kitu kwa mkono. Nilichukua karatasi nyingi, kabla ya kufikia toleo la mwisho. Sikuishi tuzo kubwa lakini nilipokea shahada ya heshima na hayo yalinifanisha sana. Lakini zaidi ya tuzo nilijifunza kuwa kujitahidi tadhati ni tuzo wenyeww.

Filamu yangu niliyopenda zaidi ni Queen of Cartway. Ni filamu ya drama na matumaini inayotambulisha jinsi vijana kutoka maeneo magumu wanaweza kushinda kwa kujitahidi na kupata msaada wa wale wanaowajali. Nikiona filamu hii mara ya kwanza nilipokuwa kichuo kikuu. Nilikuwa nimechoka na shida za kila siku. Na rafiki yangu aliniambia tazama hii. Unaona kwamba ha kakuna haja kuwacha. Nililala kwa makini na kila sehemu ilinivutia moyoni. Nilitamani nguvu ya msichana huyo kuiona na jinsi alivyoshirikiana na walimu wake bila kutaka chochote ili kwa sababu aliamini kuwa anaweza. Ninapenda filamu hii kwa sababu haionyeshi tu ushindi bali njia ya kufika huko. Kwa makosa, machozi na matumaini yanayobaki. Pia inanikumbusha asili yangu kuwa na ndoto hata ikiwa uliko katika mahali ambapo watu wengi hawana matumaini ndiyo mimi ningependa kuiangalia tena na kila mara ninaamini nitajifunza kitu kipya kwa fupi ningesema kuwa queen of katoe si filamu tu kwangu bali ni hadithi na matumaini yenye uso wa kweli.

Mimi ninapenda kufanya mambo ya kisimplisiti na marafiki zangu. Hayo ambayo yanatupa muda wa kuzungumza, kucheza na kujifurahisha bila shida. Kwa mfano, tunapenda kukaa pamoja na kwa chai au mkahawani. Tunazungumza kuhusu maisha yetu. Mambo mazuri, magumu na yale ambayo tumeyajifunza. Mara nyingine hatuna mpango wowote ni kusimama tu kutembea na hata kushirikiana kwa maneno. Pia tunapenda kucheza mchezo wa kara, kushika vitabu ama hata kuchukua safari fupi za jioni hasa wakati wa mvua, tunapenda kukaa chini ya mchanga na nyumbani fulani na kusikiliza sauti ya mvua. Muhimu zaidi sisi tunapenda kuwa marafiki zao ambao wanaweza kusikiliza bila kuhukumu na kushirikiana bila kuficha hisia. Kwa kweli, si jambo tunalofanya iliyotuunganisha bali ni utulivu wa kujitambua na kuwa kutunaonekana tofauti lakini tunajali kwa njia sawa kwa ufupi ningependa kusema kuwa ninapenda kufanya mambo rahisi na marafiki kwa sababu haya ndiyo yanayotuweka karibu bila kelele wala matamanio.

Ndiyo, mimi ninafikiri kuwa nina kidogo cha ubunifu, lakini si kwa njia ya kawaida. Sijui kuchora au kuunda vitu vya sanaa kama wale wanaotumia picha na rangi, lakini ninajua kutumia ubunifu wangu katika mambo kama kuandika, kutatua matatizo ama kufanya maisha kila siku kuwa rahisi zaidi. Kwa mfano, mimi nikiona tatizo la kazi, sina haraka kusema siwezi. Badala yake, nafikiri je, kuna njia tofauti ya kufanya hii jambo kweli. Mara nyingine, ninabadilisha mpango wa chakula, ninaweka maneno mapya katika insha au ninafanya mazingira yangu ya kazi kuwa yenye raha zaidi kwa vitendo vidogo. Pia ninapenda kujaribu mambo mapya, kama kupika vyakula kwa njia tofauti, kuandika hadithi fupi au kutumia teknolojia kwa namna ambayo haipatikani kwa wote.

Ndio, mimi napenda maua, bali ni kwa sababu zinawakilisha maisha matumaini na utulivu. Ninapenda zaidi maua ya maurago, yanatokana na bustani za nyumbani. Yanaruhusu, yanapitisha harufu nzuri. Hata, tunapata kuwa ina rangi ingine kali, yanayojikuza kwa upole wao. Pia, ninakumbuka nilipokuwa mdogo, mama anapanda maua karibu na dirisha la chumba changu asubuhi nigeamka nikiona yele maua yakifunguliwa tena kama yalikuwa yananisalimu. Hata leo nikiona maua yamechomoza najisikia kuwa dunia imeanza upya.

Kinywaji nilichopenda kunywa asubuhi ni chai ya kienyeji bila sukari mingi. Ninapenda chai kwa sababu inanipa nguvu ya kuanza siku. Bila kuchukua kiasi kikubwa cha sukari au vitendo vya kisasa nikijikaribisha kikombe chake Nuru ya asubuhi inanipiga juu ya mvule wake. Na sauti ya kupiga kwenye sufuria inanifurahisha kama wimbo wa asubuhi. Mara nyingine nikiona kuwa nimechoka sana ninabadilisha kwa glasi moja ya maji ya ndimu. Ina nguvu za kumpa mwili na kuanza siku kwa safi. Lakini chai yako bado ndiyo mapenzi wangu wa kila asubuhi. Si kwa sababu ni tamu tu bali kwa pia kwa sababu inanikumbusha nyumbani. Mama akipika kwa joto la moto babu akisema siku njema inaanzia hapa.

Mchezaji wangu wa mpira wa miguu niiliyempenda sana anahitwa Dennis Oliechi. Nimekuwa mwanashisha wake tangu zamani na si tu kwa sababu alikuwa mshambuliaji bora Bale kwa sababu alikuwa kwa moyo, ujasiri na uaminifu. Alikuwa anaonekana kama mtu wa kawaida. Lakini uwanja ulikuwa nyumbani mwake. Nikikumbuka goli lake dhidi ya ufaransa katika mashindano ya kimataifa nilipiga kelele sana nyumbani hadi jirani wangu aliniuliza kama nilikuwa sawa. Lakini alifanya Kenya kuonekana duniani kwa njia ambayo hakuna maneno yaliongezeka.

Mimi ninapendelea baridi, haswa lile baridi la asubuhi ya mwezi wa julai, ambapo hewa ni safi, nuru ya jua ni pole pole, na mwili wako hauna joto wala baridi. Nimeona kuwa katika hali ya baridi, akili yangu pia inafanya kazi vizuri zaidi. Naeza kusoma, kuandika, ama kufanya kazi bila kujisikia kama nimechomwa na jua. Pia ninapenda kuvaa mavazi ya kuvutia kama sweta na viatu vya ndani, ambavyo vinanipa hisia ya raha na usalama.

Ndiyo, mimi ninapenda kuvaa vipuli, lakini si kila siku wala si vipuli vyote. Ninapenda zaidi vipuli vya kienyeji, vilivyofenywa kwa nguo rahisi, vinivyokubalia mwili wangu bila kumzuia. Vinanipa hisia uhuru na raha, hasa wakati wa joto, au nikitambea kwa muda mrefu. Pia vinanifanya njisikie karibu na asili. Kama nilivyokua nikitembea shuleni nilipokuwa mdogo, au kwa wanawake wangu wa nyumbani waliotumia vipuli kama sehemu ya utamaduni. Si tu mavazi.

Naamu, mimi nimewehi kuenda maonyesho ya sanaa, hasa yale ya mitaa na vijijini. Sijawahi kuenda maonyesho makubawa ya kimataifa. Lakini nimetembelea moja karibu na mjini Nairobi Ambapo wasanii wa vienyeji walionyesha kazi zao. Picha zilijichoro kwa mikono, sanamu za mbao na udongo. Na pia vitu vilivyotengenezwa kwa plastiki iliopitishwa. Nilipenda zaidi kuchoro kwa mikono. Niliona jinsi mtu mmoja alivyotumia rangi ya tatu. Na kufanya picha ili aweleza uchungu wa mama aliyemtunza mtoto wake. Hakuna maneno lakini nililia. Manyesho hayo yalinitia hamwu na kujaribu kuchora mwenye. Hata kama mimi si mchoraji. Nilinunua kalamu na karatazi. Nikajaribu kuteka hisia zangu kwa mstari tu.

Mimi ninapendelea mahali pa kimya. Si kwa sababu sina upole wa kelele. Mimi pia ninapenda kicheko cha marafiki au mziki wa furaha. Lakini kwa maisha ya kila siku, utulivu ndio unanipatia nguvu. Mahali pa kimya kinanipa nafasi ya kufikiri, kusoma, ama hata kujifunza bila kuingiliwa. Nikikaa kimya, akili yangu inaweza kufanya kazi kwa utulivu na hata mambo yaliyokua magumu yanajawa wazi. Pia, utulivu ulinisaidia kusikiliza zaidi. Sauti za asili, pumzi yangu, ata hisia ya watu karibu naami. Haya yote hayasikiki katika mahali pa kelele.

Zana za digiti nezatumia kila siku ni simu yangu, kompyuta na programu za ofisi. Simu ni zana yangu ya kwanza, naitumia kwa sababu ya mawasiliano, kusikiliza tarifa, kusama barua pepe, na hata kurekodi mawazi yangu ya kwa haraka. Pia, nina programu ya orodh ya kazi na saa ya kukumbusha mambo muhimu. Kompyuta ni msingi wa kazi yangu, naitumia kwa uandishi, utafiti na kufuatilia miradi. Bila yake, ningekosa muda na usahihi. Pia ninatumia programu kama Microsoft Word, Excel na Google Calendar kuweka mpango kuhifadhi tarifa na kushirikiana na wengine kwa urahisi.

Mimi ninapenda paka, si kwa sababu sina upole wa mbwa, mbwa ni mpenzi msuri, mwaminifu na mwenye nguvu, lakini paka ananipatia hisia tofauti, ya utulivu, uhuru, na uwezo ya kuwa na haya mwenyewe bila kujitolea zaidi. Ninapenda jinsi paka anavyoketi kimya karibu na dirisha, anapoyatazama nje kama anafikiri mambo ya dunia, hata kama hajui kusema maneno, anawezaje kukuambia nimechoka kwa njia ya kuangalia tu. Paka pia hauna mahitaji mengi, anafurai na paa la jua kamba moja ya kucheza na mahali pa kulala. Hii inanifundisha kuhusu maisha, wakati mwengine, rahisi ni bora kuliko kila kitu.

Mimi huwa ninaanza miradi mpya kazi kwa kuweka lengo lake kwa wazi. Kwanza, nilisikiza au nikasoma kwa makini. Mradi huu unalenga nini? Ni tatizo gani linajaribu kutatua. Bila kujua hilo, ninajitahidi bure. Kisha, ninaandaa mipango mifupi. Siku tatu za kwanza za Mradi Na naweka kwa hatua kidogo zinazoweza kufanyika mara moja. Kwa mfano, kukusanya taarifa, kuwasiliana na timu ama kubuni muundo wa kazi. Pia ninajitolea muda wa kujifunza kabla ya kuanza kwa kamili. Kama kusoma maelezo kuangalia miradi iliyofanana au kuuliza mwenye uzoefu. Hii inanisaidia kuepuka makosa za mwisho.

Ndiyo, mimi ninapenda kuimba, lakini si mbele ya watu wengi. Ninapenda kuimba kwa kimya, hasa, usiku, au, asubuhi, nikifanya kazi za nyumbani. Muziki una nguvu yakuniweka moyoni, hata kama sauti yangu si tamu kama ya wasanii, inanisaidia kueleza hisia zangu bila maneno. Ninapenda zaidi nyimbo zenye ujumbe, za matumaini, pole, au hadithi za maisha. Mara nyingine nikijisikia chovu, ninachukua simu yangu, nikinyakua wimbo wa malaika au sukuma wiki. Na kila mara najisikia kama nimepumzika.

Aina yangu ya keki ninayopenda zaidi ni keki ya nanasi na coconut, ni tamu ya asili, si ya skari nyingi, na ina harufu nzuri inayokumbusha pwani za Kenya. Kila mara ninapokula, najikumbuka siku za sherehe za familia, wakati keki ingepitiwa kwa mkono mikubwa na wote wangeimba sherehe kwa fraha. Pia, ninapenda kwamba keki hii haieifai kuwa tu sherehe, inaezakua pia katika dhiki yake, hata kama ni sehemu moja tu ya chajio cha jioni. Ina umbo la kienyeji, lakini ladha yake inanipatia hisia ya utulivu na furaha pamoja. Sijapenda keki zenye rangi nyingi au mapambo makubwa, ninapenda zile zenye ladha safi na uhalisi.

Mimi ninapenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai yangu ya asubuhi ni sehemu muhimu ya siku. Ni tamu ya kienyeji iliotengenezo kwa maji maziwa na kidogo cha skari. Inanipa nguvu bila kuchukiza moyo wangu kama kahawa inaviofanya. Pia chai inanikumbusha nyumbani mama akipika sufuria kubwa kila asubuhi. Au jirani wetu akitoa kikombe kwa ujumbe wa karibu. Kahawa pia ni nzuri hasa kwa wale wenye haraka. Lakini chai inanipa hisia utulivu na ujumbe wa upole.

Mimi ninapenda zaidi kupaka rangi kuliko kuchora. Sijui kuchora kwa uangalifu kama vile kuteka umbo la uso au mnyama kwa usahihi. Lakini ninapenda sana kupaka rangi bila wasiwasi. Nikipaka rangi sina sheria, ninachagua bluu leo kijani kesho na mara nyingine zina washasha yote pamoja. Kupaka rangi hunipa uhuru wa kueleza hisia zangu bila maneno. Kama nimefurahi ninatumia rangi za jua nyekundu machungwa na manjano nikiwa nimechoka ninapenda bluu kali ya zambarau inaleta utulivu.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa Amina, tulikutana shuleni darasa la tano. Alinitokea kama msichana wa kimya, mwenye tabasamu mdogo na maneno machache. Lakini baada ya muda, niliona kuwa alikuwa mmoja wa watu wenye moyo mkubwa zaidi ningewai kumpata. Tulikuwa tunatembea pamoja kila siku za jioni, tukisema hadithi za nyumbani na mara nyingine na tukiksa kimya bila kusema chochote, lakini bila kujisikia peke yake. Tulifanya mambo mengi pamoja, kusoma chini ya mti wa mvua, kuchukua safari, fupi ya wikendi, hata kusaidia na kufanya kazi kwa shule. Lakini iliyonifurahisha zaidi ni kwamba alikuwa anasikiza, hakuna kuhukumu, hakuna kicheko cha uchungu, tumasikio yenye huruma. Ninamfikiri rafiki wa kweli si yule anayekupa zawadi. Bali yule anayakupa nafasi ya kuwa wewe mwenyewe hata wakati kwa udhaifu Amini amina alinipa hiyo na bado ananipa. Kama ningemweleza ningesema. Asante kuwa karibu hata bila maneno. Umenifundisha kuwa urafiki una ukweli na hauna kelele. Unakimya. Kwa ufupi ningependa kusema kuwa amina si tu rafiki bali ni kibao cha amani katika ulimwengu wa haraka.

Mimi ninashiriki katika jamii yangu kwa vitendo vidogo vya kila siku, siku wa matukio makubwa tu. Kwa mfano, ninasaidia wazee wenzangu wa mahali kuchukua vitu vya kununua kutoka sokoni ama kuwasiliana na watu wengine kuhusu mambo muhimu kama usalama ama afya. Pia, nikiona mtu anahitaji msaada kama kufikia ofisi au kuelewa taarifa, ninasimama kwa dhati. Mara nyingine ninashiriki kwenye makutano ya mita ili kujadili maswala kama usafi, umeme au elimu ya vijana. Si msemaji mkubwa lakini ninasikiliza kwa makini na nikipata nafasi mimi ninatoa maoni yangu kwa utulivu na heshima. Pia ninajitolea kwa wale wanaohitaji kama kumpa mtoto karatasi za kusoma ama kumsaidia mwanamke mchanga kuelewa jinsi ya kutumia simu kwa ajili ya kazi.

Mimi ninapenda udhabiti na usiano kibinadamu ushirikani mwangu. Watu hawafanyi kazi kama mashine mbali kama familia ndogo lenye lengo la pamoja. Kuna wakati wa kushirikiana, kusikilizana na hata kucheka pamoja baada ya mkutano mgumu. Hii inanipa hisia kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Pia ninapenda kuamba shirika hilo linadhamini ujuzi na juhudi za kila mmoja. Hata kama ni mtu wa chini zaidi ushauri wangu umesikilizwa na mara nyingine umetumiwa kuboresha huduma. Hii inanipa imani na furaha ya kufanya kazi.

Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa wavu, yani volleyball. Sijawai kucheza kwa urasmi, lakini nimona jinsi timu inavyoshirikiana bila kumtaja mtu mmoja. Kila moja anajukumu na ushindi unatokana na kazi pamoja. Hii inanivutia sana. Pia, ninapenda kwamba mpira wa wavu hauna goli, bali initaji usambazaji wa nguvu, wangalifu na haraka ya akili. Si mchezo tu wa mwili, bali pia wa fikra.

Mimi ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa heshima, usikivu na uwaminifu. Kwanza, ninawasalimia kila siku, hata kwa maneno machache tu. Ninaamini kuwa salamu inafungua lango la kuhusiana vizuri. Kisha, ninajaribu kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Nikisikia mtu akiwa na shida au mawazo, sina haraka kutoa suluhisho. Ninauliza, unahitaji nisaidie aje. Pia, ninashirikiana bila kujaribu kuonekana bora zaidi. Kama mtu amefanya kazi nzuri, ninampongeza. Ikiwa nimemkosea, ninamwomba msamaha bila kujificha nyuma ya maneno. Mara nyingine, tunakula pamoja chakula cha jioni au tunaanza mazungumzo wa kirafiki. Hayana mahusiano moja kwa moja na kazi, lakini yanatuweka karibu kama watu. Si tu kama wafanya kazi.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza ngoma, lakini si mbele ya umati mkubwa. Ninapenda zaidi kucheza ngoma nyumbani au pamoja na marifiki karibu, wakati muziki unaendelea na hakuna mtu anayekusanya alama. Kama kweli, ngoma yangu ni ya kujifurahisha na siyo kuyaonyesha. Ninapenda hasa ngoma za asili, kama vile bongo, genge, au tarabu. Ambazo zina msimamo wa kienyeji na hisia za kweli. Mara nyingine, nikisikiza muziki wa malaika au wimbo wa kipenzi cha zamani. Mwili wangu huanza kujivuta kiotomatiki. Hata kama mimi niko pekee yangu.

Baada ya siku ndefu, ninapumzika kwa kufanya mambo ya kimya ya kibinafsi. Kwanza, mimi naondoa viatu vyangu na kuvaa mavazi vya nyumbani, hii peke yake inanipa hisia, sasa nimepumzika. Kisha, ninakunywa glasi moja ya maji na mara nyingine chai ya jioni bila skari. Nikipata nafasi, ninasimama karibu na dirisha au nje kidogo, nikisikiliza sauti za asubui ama za jioni, ndege, upepo, au hata ukitabasamu mbali. Hii inanisaidia kuondoa wasiwasi wa siku. Pia ninapenda kusoma kitabu cha hadithi fupi. Kusikiliza muziki wa kimya au kuchora mistari tu kwenye karatasi. Bila lengo, bila shida.

Ujuzi ungependa kujifunza ni ujuzi wa kufanya picha za digitali, yaani digital illustration. Nina hamu ya kuweza kuchora mawazo yangu kwa kompyuta. Kama hadithi fupi zenye picha au vitu vya kueleza hisia bila maneno. Sijui kuchora kwa mikono kwa ujuzi mkubwa, lakini teknolojia inanipa nafasi ya kujaribu bila kuchukua nafasi kubwa ya makosa. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu ninafanya kazi zaidi katika maandishi. Lakini mara nyingi ninahitaji picha ili kueleza jambo kwa wazi hasa kwa watu wanaosoma kwa haraka au watoto. Pia ningependa siku moja kujenga maudhui za kienyeji yanayotumia picha zangu bila kutegemea wengine. Nimejaribu kidogo hapo awali. Nilipiga programu ya bure kwenye simu yangu na kuchora mnyama mdogo. Lakini ilikuwa ngumu sana bila kifaa cha kutosha. Hata hivyo hayakuzima hamu yangu. Ni nitajifunza kwa kuanza video rahisi za YouTube kisha kujaribu kila wiki kitu kipya. Kama kuchora uso, mwanamke anayetembea, au mti wa mvua. Nataka kujifunza pole pole bila kuchikazi. Ninaamini sasa ni wakati mzuri wa kuanza kwa sababu kila siku tu ni nakumbuka mambo bali najifunza jinsi ya kuambia dunia ya kwa njia tofauti. Kwa ufupi mimi sijui kama nitakuwa mchoraji mkubwa. Lakini ningependa kujifunza kusema kwa rangi. Kama ninavyosema kwa maneno.

Kifaa cha teknolojia siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Sio kwa sababu ninamuamini zaidi kuliko watu. Bali kwa sababu imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Naitumia kwa sababu ya mawasiliano, kusikiliza tarifa, ufuatilia orodha ya kazi na pia hata kuifadhi picha za mambo muhimu. Pia simu yangu inanisaidia kufanya kazi mahali papote. Nikipokea barua pepe, kuandika mawazo ama kujifunza kitu kipya kupitia video fupi. Bila yake, ningekosa uhusiano na familia, rafiki, au hata kazi yangu. Lakini ninaelewa pia kuwa simu ni zana, si rafiki. Kwa hivyo, naijaribu kuzitumia wakati unaofaa na kumaliza siku bila kuiangalia.

Ndiyo, mimi nimewahi safiri kwa ndege, lakini siyo mara nyingi. Nilipokuwa mdogo, tulitembea jamaa wetu Mombasa, na baba alitupokea kwa ndege kutoka Nairobi. Niliweka kofia yangu mpya nikijisikia kama mwanasayansi anayepanda angani. Nilipoteza sauti nilipokaa karibu na dirisha na kuona mawingu yanatiririka chini kama pamoja na bahari yake nyeupe. Lakini, ukweli ni kwamba safari ya ndege inanifanya nijisikie wasiwasi kidogo. Sauti za injini, mtindo wa kuangalia angani na hata utulivu wa watu wengine wanipatia hisia ya kuwa mbali na dunia. Lakini ninajaribu kujituliza kwa kusoma kitabu ama kusikiliza muziki.

Mimi ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na watu wachache wa karibu. Sipendi sherehe kubwa zenye kelele nyingi. Badala yake ninapenda kukaa na familia mdogo au marafiki wadogo tu. Tunakula chakula cha nyumbani kama ugali na nyama ya kuku maharagwe na viazi chakula kinachonikumbusha asili yangu ikifika kwa keki ninapenda keki ya nanasi na coconut kama nilivyotaja hapo hawali. Ni tamu na ni ya kweli isiyo jazwa na ya sukari nyingi. Nikikumbuka siku ya kuzaliwa niliopenda zaidi ilikuwa nilipofika umri wa miaka thelathini hakuna sherehe kubwa bali mama alipika keki. Babu alinipa barua ya mkono na rafiki yangu Amina aliniletea kitabu kilicho tiwa kwa ajili ya mapenzi mwangu wa maneno. Siku hili nilijisikia kuwa nimepata maisha na pia upole wa watu. Kuhusu zawadi siku ya kuzaliwa ijayo ningependa kitabu kipya cha hadithi fupi au hata kipande cha karatasi safi na kalamu nzuri. Kwa sababu hayo ni zawadi za kibinafsi zinayo ni zoea moyoni.

Chakula cha kigeni nilicho jaribu sana na nikapenda sana ni sushi. Nilipokuwa kwa rafiki yangu Nairobi. Tulitembelea mkahawa mdogo wa ki Japani. Nilikuwa nimeogopa kidogo. Kwa sababu nilisikia kuwa nakula samaki usio chaguliwa. Lakini marafiki wangu waliniambia jaribu tu wewe utapenda. Nilichukua kipande kidogo cha sushi na avocado wa samaki wa tai. Na kwa hakika nilipendekeza. Ladha ilikuwa nyepesi, safi na tofauti kabisa na chakula cha kawaida. Hakuna mafuta mengi, hakuna sukari, bali uhalisia wa samaki, mafuta ya nazi na pia ladha ya chumvi ya bahari. Tangu siku hiyo nimewai kujaribu vyakula vingine vya kijapani kama ramen ama mochi. Lakini sushi bado ndiyo mpenzi wangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, ninafanya mambo ya kimya na pia ya kujiponya. Kwanza, ninaweka kazi yote mbali, pia simu, na kuvaa mavazi ya raha. Kisha na nakanya maji madogo au chai ya joto bila sukari. Kisha nisimame karibu na dirisha ama inje kidogo ikiwa hewa ni nzuri. Mara nyingine ninasoma kitabu cha hadithi fupi, nisikilize muziki wa kimya, ama pia nifanye mapumziko ya macho kwa kuyatupa yote. Hakuna lengo, bali tu kupumzika. Ikiwa nimechoka sana akilini pia ninapenda kuchukua usingizi mfupi wa dakika ishirini hivi tu. Si ili kulala, bali pia kuiweka akili yangu upya.

Kumbu kumbu mzuri zaidi inayo nitoka utotoni ni siku za jioni chini ya mti wa mvula nyumbani. Baada ya shule, ningekimbia nyumbani, nikijifunga katika raha ya kuwa nimefikie bila kuchelewa. Mama angekuwa amepika chajio, na babu angekuwa amekaa chini ya mti huo mrefu, akisoma gazeti ama akisema hadithi fupi za kale. Nilipenda kukaa karibu nae, bila kusema maneno mengi, nikiamkia kila mara aliponitazama. Mara nyingine pia angeniuliza. Umefanya nini leo na ningemjibu angependekeza tabazamu lake la kimya. Kama ananisema nimefurai kwamba uko salama. Hewa ilikuwa safi nuru ya jua pia ilipita kati ya matawi. Na sauti ya ndege pia zilikuwa kama wimbo za mwisho wa siku.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayonipatia amani ya akili, sikuwa kujikaza. Mara kwa mara mimi nasoma, lakini si vitabu ya kazi bale hadithi fupi fupi, mashairi, ama pia vitabu va kihistoria vina vyo nifundisha dunia nyingine. Mara nyingine pia mimi huwa na piga simu kwa marafiki ama familia. Hata kama ni mazungumzo ya dakika ishirini ama delathini hivi, ni muhimu kwa moyo wangu. Pia ninapenda kuchora kwa karatasi, kusikiliza mziki wa kimia, ama pia kutembelea kijijini lipila lengo flani, bali tukuwaona watu, magari, na pia maisha yakitiririka. Wakati mwingine pia mimi sitaki chochote, ni eti nisimame tuu kimia, ni kisikiliza upepo wau mvuwa, na kumaliza siku bila kufikiria kuhusu kesho.

Kipindi cha televisioni nilichopenda sana ni makutano. Kile kilichotengenezo na Kenya Broadcasting Corporation miaka wa elfu moja na mia tisa na tisini ama miaka ya elfu mbili. Nilikuwa nikitazama pamoja na familia kila jioni pada ya cha jio. Kila sehemu ilikuwa na ujumbe kuhusu wa minifu, uchungu wa ukosefu, nguvu ya familia au hata kujidolea kwa watu wa siyo jali. Nilipenda jinsi wa wahusika walivyozungumza kwa luga ya kawaida bila maneno ya kisasa na jinsi hadithi vile imefanana na maisha yetu hapa Kenya Mzee Bwire, mama Njeri na vijana kama Wanjala walikuwa kama watu niliowahi kuona mjini ama shuleni.

Ndiyo, mimi ninatumia video kwa mawasiliano, lakini si kila wakati. Ninapenda zaidi kusikiliza sauti pekee yaki, hasa kwa simu, kwa sababu inanipa uhuru wa kufanya kazi nyingine kidogo bila kujihisi vibaya. Lakini kwa mambo muhimu, kama kutembelea familia mbali, kuhudhuria mkutano wa kazi, ama pia kuona tabasamu la rafiki, video inanipa hisia kuwa karibu zaidi. Pia nikifanya kazi ya timu, video inanisidia kuelewa lugha ya mwili na hisia ya wengine, kitu ambacho sauti pekee hakiwezi kutoa. Lakini, sina hamu ya kuwa kwenye kamera kila siku, mara nyingine pia ninapenda kuwasiliana kwa ujumbe fupi au simu tu, bila kujitayarisha kwa video.

Mimi huwa ninafanya kazi vizuri zaidi asubui. Hasa wakati wa saa tisa na saa moja. Asubui, akili yangu iko safi, moyo yangu pia hauna mzigo wasiwasi wa siku na ninanguvu za kufikiria kwa kina. Nikianza kazi mapema, ninajisikia kuwa nimepata usiku mzima bila mbele yangu na hii inanipa matumaini. Ikifika upande wa usiku nina amini kuwa ni wakati wa kupumzika, kusoma, kitabu cha furaha na pia kuzungumza na familia. Sivo kufanya kazi kubwa. Mara nyingine pia nikifanya kazi usiku ni kilijitahidi sana lakini mara nyingine pia ninakosa na pia ninakosa mambo ya msingi. Kwa hivo ninajaribu kuhifadhi usiku wa kwa ajili wa kimya, usingizi na maisha ya ndani. Sivo kufanya kazi kubwa. Mara nyingine pia nikifanya kazi usiku ni kilijitahidi sana lakini mara nyingine pia ninakosa na pia ninakosa mambo ya msingi. Kwa hivo ninajaribu kuhifadhi usiku wa kwa ajili wa kimya, usingizi na maisha ya ndani bali ya kurudi kwangu mwenyewe.

Mimi sijaweka picha zangu mtandaoni. Si kwa sababu ninaogopa bali kwa sababu ninapenda maisha yangu ya kimtaa kuwa ya faragha. Ninaamini kuwa baadhi ya mambo yanayofaa kubaki kati yangu, familia yangu na marafiki wangu wa karibu. Bila kuingia katika ulimwengu wa mtandaoni unaofurahi kila kitu cha kivuli. Pia sina wasiwasi wa kuonekana safi au kwa furaha kila siku kwenye screen. Nataka uwezo wa kuchagua ni nini ninachotaka kushiriki na mara nyingi, hilo ni maneno, si picha. Hata hivi nikipata picha ambayo inaeleza hadithi nzuri. Kama vile ya maua yanayoota, watoto wanacheza ama pia jua linapochomoza, inaweza kuiweka kwa lengo la kusambaza matumaini. Si kwa ajili ya kuonekana mwenyewe. Kwa ufupi, picha zangu zinapumzika kwenye simu yangu na hayo ni sawa kwangu.